Tukio muhimu sana katika maisha yangu ni wakati nilipogundua kuwa kile nachokifanya kinaweza kubadilisha maisha ya mtu mwingine. Hapo ndipo mtazamo wangu ulibadilika. Kazi ikabaki kuwa si wajibu tu bali ikawa ni wito. Wa kuweza pia kuweza kusaidia wengine katika kujiendelesha kimaisha.

Ndiyo, kushiriki katika mashindano ni jambo zuri sana. Nimeweza kushiriki katika mashindano kama vile kandanda na pia riadha. Haya mashindano yaliweza kunisaidia kujipima, kujifunza na kujijengea ujasiri. Mashindano haya pia yameweza kuniunganisha na wengine na kuweza kuunda umoja katika jamii.

Napenda kutumia muda wangu wa kufraia na kunga na marafiki, kama kuzungumuza na kucheka, kujua chai au kawa wapamoja, kushiriki chakula au kutembea tuu bila haraka. Pia napenda kubalidisha mawazo, kusaidiana na wakati mwingine, kufanya shughuli za kijamii au kazi ndogo zinazotufanya, tuhisi tuna mchango katika jamii.

Kumbukumbu nzuri za shule ni nyingi na kila moja imekuwa ikiniletea tabasamu. Baadhi ya hizi kumbukumbu ni kama vile marafiki wa kweli ambao tukicheka pamoja, kusaidiana katika masomo na kushirikiana na michezo. Shughuli za shule kama vile mpira, mashindano ya sanaa au tamasha la shule. Walimu wa moyo mzuri waliosaidia kuelewa masomo magumu au kutia moyo bila kuchoka hasa mwalimu wa hesabu kukamilisha kazi kwa pamoja kama vile miradi ya darasa, tamasha au kuandaa hafla shuleni. Na pia kumbukumbu za michezo na sherehe, ziliweza kutuvutia pamoja na kuleta ushindi na kufurahia pamoja na wenzangu.

Ningependa sana kutembelea Cape Town Afrika kusini kwa sababu ya mandhari yake nzuri, bahari na milima, mchanganyiko wa tamaduni na historia yake ya kipekee. Ni mji unaochanganya uzuri wa asili na maisha ya kisasa.

Napenda vipindi vya kuelimisha na vinavyo chochea mawazo hasa makala ama ukipenda documentaries e vipindi vya kijamii na vipindi vya hadithi vinavyoonyesha maisha halisi. Pia napenda vipindi ve nye mafunzo ya maisha na vyo vina vyo guza maswala ya jami.

Ndiyo, napenda kukimbia, hasa kukimbia kwa utulivu, asubuhi au jioni, hunisaidia kuondoa mawazo mingi, huongeza afya na kupata nguvu mpya. Sio lazima iwe mashindano, hata kukimbia kidogo kidogo, huwa inanitosha.

Kipawa changu ni kusaidia wengine kuelewa mambo kwa urahisi na kupata suluhisho la changamoto. Hii huhusisha kutoa ushauri, kufundisha na kutoa mwongozo unaowezesha wengine kufanikisha malengo yao.

Muda naofanya mtandaoni utegemea shughuri lakini kwa wastani utumia taklibani saa. Nne hadi tano kwa siku. Hii ni kwa ajili ya kusoma habari na taarifa za muhimu. Kujifunza au kufanya kazi zinazohitaji mtandao. Kungana marafiki au familia kupitia mtandao.

Chumba changu cha kulala ni kikubwa na kina nafasi ya kutosha kwa samani zangu zote. Ninapenda sana kukaa humu ni kwa sababu kuna utulivi. Kuta za nyumba yangu zina rangi ya buluu bahari, amboyo hunifanya nijihisi mtulivu na kupumzika. Pia nina kitanda kikubwa na cha kisasa, kimetandikwa shuka laini na mito mingi inayoridhisha sana wakati ya kulala. Ninapofungua dirisha langu asubuhi naweza kuona bustani nzuri yenye maua ya rangi mbalimbali na miti mirefu ya matunda. Hali ya hewa inayoingia ndani ni safi na yenye harufu nzuri ya asini. Kitu kinachonipendeza zaidi katika chumba changu ni kona ndogo ya kusomea, hinyarafu ya vitabu na taa ya meza. Hapo ndipo mahali ninapopenda kukaa, na kusoma riwaya kabla ya kulala.

Ndiyo kabisa napenda chakula kitamu hasa kile kilichopikwa kwa mapenzi na kina ladha nzuri. Chakula kizuri huniongezea furaha, hunileta pamaja na marafiki wangu na kufanya hata siku ya kwaida iwe siku yenye furaha.

Nahifadhi pesa kwa njia mbali mbali kama vile kuhifadhi pesa kwenye banki, pia kuweka simu kwenye pesa, kuweka simu katika sako, na pia kuweza kupanga matumizi ya pesa mbali mbali kama vile vya vyakula, mavazi na hata masomo yangu ili nisiweze kuchanganya pesa katika matumizi.

Mimi huwatia wenzangu moyo kwa njia mbali mbali kama vile kuwasikiliza kwa makini bila kuwakosoa. Wala kutoa nafasi na kutoa nafasi wa kueleza mawazo yao. Kutoa maneno ya shukurani na pongezi pale wanapofanikisha kitu au kujaribu. Kushirikiana na kusaidia pale wanapohitaji msaada ili waone hawako pekee yao. Kushirikisha mawazo chana na mikakati ya kufanikisha malengo yao. Kuchangia kwenye mazingira chanya kazini ili kila mtu ajisikie amani na motisha.

Ningependa sana kutemelea piramidi za misri. Ni mahali pa kipeke sana kihistoria. Panaonyesha ubunifu na ustaharabu wa kale ulio dumu maelfu ya miaka. Ni simu inayokufanya utafakari historia nguvu ya maarifa na uwezo wa binadamu.

Kuweka afya nzuri ni jambo muhimu sana, mimi hufanya yafuatayo, kula chakula chenye lishe, kama vile mboga, matunda, protini, na maji ya kutosha, kufanya mazoezi mara kwa mara kama vile kukimbia, kutembea, au kufanya mazoezi nyepesi nyumbani, kupumzika vya kutosha, kama vile kulala vizuri, usiku na kutoa muda wa kupumzika, kudumisha usafi wa mwili na mazingira kwa mfano, kuosha mikono, kuoga na kusafisha sehemu za makazi, kupunguza musongo mawazo kwa mfano kufanya vitu vinavyopunguza stress kama kusoma, kusikiliza mziki au kuzungumuza na marafiki.

Kila siku napenda kutumia zanaa za digiti zinazo rahisisha kazi na mawasiliano, kwa mfano simu ya mkononi, computer ama laptop, programu za mawasiliono kama vile WhatsApp, Teams ama Zoom, calendar na zana za kupanga kazi ama ukipenda Google Calendar, na pia zana za kuhifadhi na kushirikisha faili kama vile Google Drive, Dropbox ama OneDrive.

Utotoni nilipenda sana kucheza na marafiki bila wasiwasi. Kama kukimbia uwanjani kucheza mipira na kubuni michezo yetu wenyewe. Pili nifurahia kusikiliza hadithi, kuchora na kuuliza maswali mengi kuhusu dunia. Vitu hivyo vilinifundisha udadisi, ubunifu na kushirikiana na wengine, misingi ambayo bado ni muhimu hadi wa leo.

Ndio nimewahi kuenda kwenye maonyesho ya sanaa hasa yale ya picha michoro au kazi za mikono za kipekee. Ni tukio la kupendeza ajabu mno. Kwa kuwa hufungua akili na kuhamasisha ubunifu, hutoa burudani na uzoefu mpya ya kuona kazi za wasani wengine, na pia huongeza kuelewa utamaduni na mitindo mbalimbali ya sanaa.

Na sherekea mwaka mpya kwa utulivu na furaha ndogo. Hapa ni baadhi ya njia ambazo mimi hutumia kusherekea mwaka mpya. Kukusanyika na familia au marafiki. Tunakula pamoja kucheka pamoja na kushirikiana matukio ya mwaka uliopita. Kufikiria malengo na ndoto mpya ambazo mimi huandika chini. Mipango ya mwaka mpya ili niwe na mtazamo mzuri. Sherehe ndogo za kifamilia kama vile kunywa chakul, kunywa vienyeji mbali mbali na kula vyakula tofauti tofauti. Kuzungumza na watu wa karibu kuhusu mambo ya kushukuru na matarajio ya mwaka mpya. Na pia kwenda kanisani kumshukuru mwenyezi mungu.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kutuma njia mbali mbali kama vile. Kutathmini kazi zilizo pita. Kuweka utaratibu wazi. Kutumia zana za kidijiti kama program za kupanga kazi, kuhifadhi faili au mawasiliano ya haraka. Kutoa maoni na kujifunza kutoka kwa wengine. Kuangalia matokea wa mara kwa mara. Kubadilisha na kujaribu njia mpya. Hili kuweza kutoa na kufanya kazi njema zaidi.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni kusimamia changamoto za kila siku na kushirikiana na watu mbali mbali ili tuweze kuinua shirika pamoja na pia kuweza kusaidia jamii iweze kuwa na mwamko na mwonekano mpya.

Ninapo anza kazi mimi husali ili kuweza kuomba baraka za mungu kuniongoza katika kazi. Pia huchukua muda kidogo kupanga na kuzingatia kipaumbele kwa mfano. Kuangalia ratiba au orodha ya kazi ya siku hiyo ni to-do list. Kueka kipaumbele kazi muhimu na ya dharura kwanza kisha zilile zinazoweza kusubiri. Kukagua barua pepe au taarifa muhimu haraka ili kuondoa dharura za kwanza. Kuzingatia mazingira kama vile kupanga dawati ama vifa vinavyo itajika kwa urahisi wa kazi. Na pia kuanza na kazi ndogo ili kuimarisha mwendo kabla ya kungia kwenye kazi hii nzito.

Napenda zaidi aina ya filamu zinazo zinazochochea, hisia na fikra, kwa mfano filamu za hadithi na maisha halisi, filamu za kusisimua ama action movies, filamu za vichekesho ama comedy, filamu za elimu au historia.

Kila siku mimi upenda kuhamka saa kumi na moja na nusu alfajiri, jambo la kwanza ninalolifanya mara ninapo amka ni kusali na kunywa glasi kubawa ya maji ili kuamsha mwili wangu. Bahada ya hapo mimi hula sofutai ambayo ni breakfast, kwa kawahida mimi hula mayayi ya kukaanga, mukate, na kunywa kikombe cha kahawa moto kabla kuondoka nyumbani kuenda kazini au shuleni. Kuna mambo muhimu nahitaji kufanya kama vile kuoga, kupiga mswaki na kuhakikisha nimebeba mkoba wangu kwenye vifaa vyote muhimu. Kwa ujumla mimi ujihisi mwenye nguvu na mchangamufa asubui napenda utulivu wa saa za mapema kwa sababu unisaidia kupanga siku yangu vizuri kabla ya vurugu za mchana kwanza.

Napenda kuenda sinema mara chache tu hasa pale kuna filamu mpya ya kuvutia au ya kipekee. Sio kila mara lakini ni burudani nzuri na nafasi ya kupumzika kufurahia hadithi na kushirikiana na marafiki au familia.

Ndiyo nahifadhi vitu vyenye maana, hasa vile vinavyokumbusha kumbukumbu, watu muhimu au mafanikio, kwa mfano, picha au video za matukio maalum, zana ndogo au zawadi kutoka kwa watu wa karibu, tuzo, vyeti au rekodi za mafanikio.

Mandhali kutoka dirisha ni mangu nacho kiwana nikitazama njadirisha langu naona bustani ndogo na mitimirifu ya matunda. Pia naona vitu vingine kama vile barabara yenye shughli nyingi na majengo ya majirani zangu kwa mbali. Wakati wa kutazama napenda sana kutazama nje wakati wa jioni jua linapo zama kwa sababu anga huwa na rangi nzuri sana. Wakati wa msimu wa mvua kila kitu nje huwa na rangi ya kijani kibichi na muwa huchanua sana. Nikitazama nje ya dirisha mimi hujihisi mwenye amani na utulivu. Hasa ninapo ona ndega wakiruka juu ya miti.

Matumizi ya simu yangu huwa inavyofuata, muda wa kutumia. Mimi hutumia simu kwa takribani saa nane kila siku kwa ajili ya kazi na mawasiliano. Programu lazima huzitumia zaidi ni zile za barua pepe, mitandao ya kijamii na ramani. Simu yangu ya kwanza ilikuwa ndogo sana na ilikuwa na vitufe badala ya kioo cha kugusa. Ilikuwa na simu ya batoni. Inavyosaidia katika maisha simu inanisaidia sana kupata habari haraka. Na kuwasiliana na marafiki zangu walio mbali. Nadhani muda mzuri wa kuzima simu ni saa moja kabla ya kulala ili kupumzisha akili.

Napenda zaidi hali ya hewa ya wastani, si jua kali, sana wala baridi kali. Hali hii hunifanya nijisikie huru kufanya shughuli mbali mbali kama kazi matembezi au kukaa nje bila usumbufu wowote.

Napenda kufuata mfereji wa TV unao changanya habari, elimu na vipindi vya kijamii kwa mfano, mfereji wa habari, kupata taarifa za ndani na kimataifa. Vipindi vya elimu na makala ama documentaries zile naeza kujifunza maswala ya jamii, historia au maendeleo. Na pia vipindi vya mijadala kusikia mitazamo tofauti kuhusu maswala muhimu.

Ili kumaliza kazi kwa wakati, mimi hufanya mambo yafuatayo, napanga kazi mapema na kueka vipaombele wazi, nagawanya kazi kubwa kwa vipande vidogo vidogo vinaweza kukamlika kwa uraisi, ninaweka muda maalumu kwa kila kazi na kufuata ninapo ninapunguza usumbufu kama simu au mtandao wakati wa kazi muhimu. Ninaanza mapema badala kusubiri hadi dakika ya mwisho. Ninafwatilia maendeleo mara kwa mara na kurekebisha mipango ikihitajika.

Ningependa kujifunza jinsi ya kupika vyakula vya asili vya ki Tanzania kama vile pilau ama ugali wa nyama. Umuhimu wake ni kwamba ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu napenda kula chakula chenye afya na kusherekea utamaduni wangu. Sijawaja jaribu hapo awali lakini nimekuwa nikitazama video za mapishi kwenye mtandao. Nitajifunza kwa kujiunga na darasa la mapishi au kumwomba nyanya yangu anifundishe. Nadhani wakati mzuri wa kuanza ni mwishoni mwa wiki. Ndio ntakapokuwa na muda wa kutosha.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni ugali na mboga pamoja na nyama au samaki. Ni chakula kinacho kina cho leta shibe, kinalishe na ikani kumbusha nyumbani. Pia napenda sana wali au pilau hasa nikiwa na marafiki na familia kwa jumla.

Aina ya mazoezi, mimi hupenda kufanya mazoezi ya kukimbia na kunyanyua uzani kiasi. Mara nyingi mimi huenda gym au kukimbia kwenye bustani ilio karibu na nyumba yangu. Mimi hufanya mazoezi mara nne kwa wiki, ili kuweka mwili wangu sawa. Napenda kufanya mazoezi asubuhi na mapema kabla ya kuanza kazi nyingine. Baada ya mazoezi mimi hujihisi nimepata nguvu mpya na raha tele.

Naandika ripoti za kazi kwa mpangilio na wazi. Ili ziwe rahisi kusomwa na kueleweka. Kwa kawaida hufuata hatua kama zile zinazofuata. Kuelewa lengo la ripoti ni ya nini na inahitajika kwa nini. Kukusunya taarifa sahihi. Kutumia muundo rasmi. Kuandika kwa lugha rahisi na ya kitaaluma. Kutumia vielekezo pale inapofaa. Kuhariri na kukagua kabla ya kuwasilisha ili kuhakikisha hakuna kosa lolote.

Napokutana na makosa kazini nayashughulikia kwa uwajibikaji na utulivu kwa mfano kukubali kosa mapema bila kulauma mwengine. Kuelewa chanzo cha makosa nini kilienda vibaya na ni kwa nini. Kurekebisha haraka kwa pale na powezekana ili kupunguza madhara. Kwasiliana kwa wazi na wawusika kuhusu kosa na hatuwa za kurekebisha. Kujifunza kutokana kosa ili nisirudie tena. Kweka mikakate ya kuziya makosa kama hayo siku zinazofuata.

Ningependa kuwona mandeleo yanayo lenga ustawi wa kila mtu katika jami, kwa mfano, elimu bora na yenye usawa kwa watoto na vijana, afya bora na uduma za haraka kwa wote, fursa za ajira na ujasirimani na zinzowezesha vijana na familia kujitegemea, halisalama na haki za binadamu ziza kueshimiwa, ushikanyaji na wanainchi katika mamuzi ya mandileo na mipango ya jami kwa pamoja.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kazini kwa uwazi heshima na mshikamano. Kwa mfano kusikiliza kwa makini wanapozungumza nami. Kuwapa maelezo wazi kutuoa mrejesho wa kujenga kushirikiana kwa timu kutumia njia mbali mbali. Kama vile barua pepe au zana za mtandao pale napofaa.

Napenda zaidi musimu wavuli ama kwa kizungu autumn. Hapa ni siku zinazokuwa na joto la wastani, upepo mtulivu na mandhari ya kupendeza. Musimu huu hunipa hisia za utulivu, kutafakari na kuendelea na shughuli kwa raha.

Napenda wanyama ambao ni wa kirafiki na kupendeza kuona hasa wanyama wa nyumbani kama vile umbwa na paka kwa sababu hutoa furaha. Pia napenda wanyama waporini kama tuiga, tembo au ndege wa rangi nzuri hasa pale kuna pokuwa na usalama napo watazama.

Napenda kuhusuu mtawangu kwa sabi ya utulivu na mshikamano wa watu. Ni mahali ambapo watu wanafahamiana, kusaidiana na unaweza kumsalimia jirani bila wasiwasi. Pia napenda uraisi wa wakupata uduma za karibu kama maduka usafiri na maeneo ya kupumuzika.

Kwa kawaida na ngoja barua pepe, mara kadhaa kwa siku lakini si kila dakika kwa mfano. Mara ya kwanza asubui, kuangalia barua muhimu na dharura. Katikati ya siku kuakikisha hakuna jambo, linaloitaji majibu ya araka. Mwisho wa siku kukagua barua zilizo baki na kupanga majibu au hatua za kesho.

Mara nyingi mchana mi hupenda chakula cha mula kamili lakini raisi. Kwa mfano wali na mboga ambao uongeza afya na pia ni raisi kwa kutengeneza. Ugali na samaki au nyama ambao unijaza nguvu na kuondoa njaa. Sandwich au mkate wenye proteini ikiwa sina munda wa mlo mzito.

Changa matu nizakutana na zo kazini ni tofauti za mawasiliano, muda na rasimali kwa mfano. Kukosa mawasiliano wazi, muda mfupi wa kukumaliza kazi, ukosefu wa rasimali ama vifaa, miguangano ya mawazo au mtazamo tofauti, pia ni stress ama shinikizo la kazi.

Wakati wa likizo najistawisha kwanjia ya kupumzika, kufraia na kujijenga. Kwa mfano kupumzika na familia au marafiki, kusafiri au kutembea sehemu mpya, kusoma vitabu au kusikiliza mziki, kufanya mazoezi au kutembea nje, kupanga wakati wa kujufraisha binafsi kama kutazama filamu, kucheza michezo au kuandika kumbu kumbu.

Napanga malengo ya kila mwezi kazini kwa mpangilio wa kipa umbele na wazi. Kwa mfano kutathmini malengo makubwa ya mwaka kugawa malengo kuwa madogo na yanayotekelezeka kueka kipa umbele kwanza malengo muimu na yenye muda wa dharura kuandika malengo na muda kuyafanikisha kufota maendeleo kwa mfano kukagua kila wiki au mara kwa mara kuona ni malengo gani yametikelezwa na ni yapi yanaitaji msara zaidi. Pia kurekebisha mipango inapoitajika kwa mfano kubadisha atua au rasilimali kulingana na changamoto zinazo jitokeleza.

Mimu hushughulikia wateja kwa njia zifuatazo ya heshima, utulivu na kwa usahihi. Kwa mfano kusikiliza kwa makini, kuwajibu kwa uwazi na haraka, kuwa na subira na heshima, kutoa msaada wa ziada pale ninapowezekana, kufuatilia matokeo, ambayo nahakikisha kuwa tatizo limekwisha au huduma imekamilika. Kama ilivyotarajiwa.

Wakati wa mvua kuu mi hupanda hupenda kukaa ndani ya na kusoma kitabu au kutazama filamu. Napenda mvua kwa sababu inaleta baridi na harufu nzuri ya udongo. Nakumbuka siku moja mvua tulio kaa tulikaa na familia yangu, tukinywa chai ya moto na kula mandazi. Mvua hubadilisha mipango yangu kwa sikuwa kunizuia kuenda nje, kufanya mazoezi au kukutana na marafiki. Naposikia sauti ya mvua mi huhisi utulivu na amani tele.

Kila mwaka mimi huenda hospitali mara chache tu hasa pale kuna pohitajika kwa sababu kutembelea daktari kwa uchunguzi wa kawaida au matibabu ya dharura, kufatilia miundo ya afya au matokeo ya vipimo kwa vipindi vya kinga kama chanjo au uchunguzi wa afya.

Ndiyo napenda sana kucheza na watoto. Hii hali uchekesha, uburudisha, unikumbusha umuwimu kuwa mwenye subira, mbunifu na mwenye moyo wafraha. Pia ni njianzuri ya kujifunza dunia yao, mawazo yao, uwasafi sana naya kweli.

Wakati mwapumziko kazi ni napenda kutumia muda kupumzika, kuchaji ni shati na kurudisha akili kwenye kazi kwa mfano, kutumia kidogo au kupumzika nje, ilikuondoa mkazo na kuchanganua hewasafi, kuchagua hewasafi, kunya kinyuaji au chakula kidogo, kupata nguvu za kwendelea na kazi, kusoma au kusikiza mziki mfupi, iliku punguza msongo wa mawazo, kuzunguza na wezangu kwa uraisi ili kuyumairisha mahusiano kazi ni bila kushugulika na kazi na ipia kupanga atuwa za kazi inaofuata.

Napendea viatu tuvilivu rahisi na venye starehe, hasa vinavyo nifaa kwa kazi, matembezi au shughuli za kila siku. Kwa kazi ofisi, viatu vya kufungwa au sneakers vya kirafiki kwa uraisi na faraja. Kwa bueudani au likizo mi huvaa sandals ama sleepers, vinavyo ruhusu miguu kupumzika.

Kinachonifanya nitulie zaidi ni kusikiliza mziki mwanana na kusoma kitabu. Labda wakati mwingine mi hufanya mazoezi ya meditation kwa dakika kumi ili kutuliza akili yangu. Nakumbuka nilijifunza njia hii ya kupumzika miaka miwili iliyopita nilipokuwa na kazi nyingi sana. Kwa kawaida mimi huchukua kama nusu saa hivi kila jioni kupumzika. Baada ya kupumzika mimi hujihisi nimebrudika na niko tayari kwa ajili ya kulala.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya sana, kunifanya niwe mwenye hamu ya kujifunza, kunipanua mawazo, na kunisaidia kufanya kazi kwa urahisi na ubunifu zaidi. Napenda hasa teknolojia inayonisaidia kuokoa muda, kuboresha mawasiliano, kutatua matatizo ya kila siku.

Ndio nagawanya taka inapowezekana ni njia ndogo lakini muhimu ya kulinda mazingira kwa mfano taka za kikaboni mabaki ya chakula huenda zikatumika kama mamboji plastiki chuma na karatasi hutenganishwa kwa ajili ya kuchakatwa tena. Taka hatarishi kama betri, huwa natupa kwa uangalifu maalumu.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya kwa mfano kusoma vitabu au makala ya elimu, kuangalia video za kielimu au burudani yenye mana, kujifunza ujuzi mpya au teknolojia inayoraisisha maisha au kazi.

Napenda kusherekea siku kuu kwa mchanganyiko wa shukrani, furaha, na kushirikiana na wengine, kwa mfano kukusanyika na familia au marafiki kushiriki sherehe za kijamii au kidini kuandaa chakula maalum kuangalia au kushiriki burudani kufikiria mwaka uliopita na kupanga malengo mapya.

Zoezi ama zoeya nzuli nilo jenga ni kusoma kila siku. Hii imukiwa ikinisaidia kuwa na ufamu mpia na mawazo wa mapia kila siku. Imenifundisha kuwa na subra na nidhamu. Imenifunza pia kuchenga kuimarisha, uandishi na mwasiliano yangu. Pia imeanza kuletaa faida binafsi na kitaaluma kwa mbuda mrefu.

Ndiyo napenda sana kucheza ngoma, kucheza ngoma hunifurahisha kwa kuwa inatoa sauti, inatoa nishati, na njia nzuri ya kuonyesha hisia, kushirikiana na wengine, kustarehe pia hunifundisha, udhubutu, ushirikiano na kujieleza kwa mwili.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule nakipenda kwa sababu kina nafasi kubwa mwanga mwingi wa jua na sofa zenye starehe. Nikiwa pale mimi hupenda kusoma vitabu kutazama televisheni au kuzungumza na familia yangu. Ninapo kuwa ndani ya chumba hicho mimi huhisi furaha amani na utulivu mkubwa.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mimi huchukua hatua kadhaa zinazosaidia mazingira ya kwanza, kutumia mifuko ya vitambaa au makopo ya kudumu badala ya plastiki ya kutupa mara moja, kuepuka bidhaa zilizojaa plastiki zisizo hitajika kama vile vinywaji vya plastiki mara moja, kuchanganya plastiki inayoweza kuchakatwa na kutengeneza taka za kikaboni, kujenga tabia ya kutumia tena vyombo mifuko au vifaa vingine vinavyoweza kutumika mara nyingi kuimiza wengine pia kuzingatia plastiki na kutumia mbadala salama.

Ndiyo, napiga kura pale ni muhimu na inawezekana. Napenda kushiriki katika uchaguzi au maamuza ya kijamii kwa sababu, huchangia kuamua viongozi au sera zinazotuathiri wate, ni nja kushiriki kikamilifu katika jamii na kuonyesha uwajibikaji, hutoa hisia ya kuwa sehemu ya mabadiliko, na kuhakikisha sauti yangu inasikika.

Napata habari kutoka kwa vianzo mbalimbali mtandaoni kwa mfano mitambo ya habari kama BBC CNN NTV citizen au vingine vya ndani na kimataifa. Mitandao ya kijamii kama vile Twitter, LinkedIn na Facebook. Tovuti za kitaluma au blog za elimu, podcast na video za kielimu.

Ndiyo napenda chakula cha haraka mara kwa mara hasa pale sina muda wakutegeneza mlo kamili. Lakini napendelea kinapopikwa kiwe chenye lishe ya kutosha kinacho kinachopoa mwili na sio kizito sana, na kinapatikana kwa haraka bila kusubiri muda mrefu.

Ndiyo napenda sana asali, ni tamu ya asili, husaidia kufanya chai, milo au vitafununwa kuwa tamu zaidi, pia ina faida kiafya kama kusaidia kinga ya mwili na kuponya koo au nguzi kidogo.

Ndiyo napenda sana kulima bustani, huu husaidia kupumzisha akili na kutoa hisia ya utulivu na furaha, hunifundisha kuwa mvumulivu, kuwa na subira na jinsi ya kudumisha mimea, ni njia nzuri ya kupata chakula safi na afya kutoka kwa mimea iliyomea yenyewe.

Kwa sasa mimi ni mwanafunzi ninayosomea sayansi ya kompyuta katika chuo ki kuu cha Nairobi, nilichagua jia hii kwa sababu tangu nikiwa mdogo, nilivutiwa sana na jinsi, teknolojia inavyofanya kazi. Kit nachoki penda zaidi, ni uwezo wa kutatua matatizo mangumu kwa kutumia programu za Kompyuta. Changamoto kubwa tunayopata ni kuelewa mada mpya na ngumu kwa muda mfupi, ningependa kubadlisha jinsi tunavyofanya mazoezi kwa vitendo zaidi, badala ya kusoma nadhari ya pekee.

Napenda zaidi mwezi wa disemba kwa sababu ni wakati wa likizo sherehe za familia na marafiki na furaha nyingi. Hutoa na fasi ya kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya. Haliahewa mara nyingi ninyepesi na ya furaha yenye mandhali ya kubutia.

Mchezaji ninayempenda zaidi ni Bruno Fernandez ambaye ni mchezaji wa mpira katika kilabu ya Manchester United. Napenda anavyocheza mpira wake kwa akili, ustadi na pia huleta timu kuwa na umoja na pia kucheza kwa nguvu na kupata ushindi.

Ninafraia sana kusikiza mziki wa bongo flavour na jazz mwimbaji nayempenda zaidi ni diamond platnumz kwa sababu ya midundo yake ya kuchangamsha. Mimi usikiza mziki zaidi wakati wa kufanya kazi ni za nyumbani au ni kisafiri. Ninapo usikiza wimbo na upenda mimi uisi furaha tele na msisi mko wakucheza.

Napendelea mazingira ya kazi yenye utulivu, mpangilio mzuri na ushirikiano wa kikundi. Kwa mfano, urafiki na mshikamano wa wafanyikazi, mpangilio wa kazi ulio wazi, upatikanaji wa zana na asimani, timu inayoshirikiana na kutoa mrejesho chanya.

Ndiyo, napenda mvua, hasa pale inanyesha kwa utulivu na si mvua ya dhoruba. Mvua huleta hisia ya utulivu na kupumzika, huleta mandhari ya kupendeza, na pia ni fursa ya kufikiria, kutafakari. Na pia wakati wa mvua ndivyo tunaweza kufanya mambo na ukulima na kuweza kupanda mazao mbalimbali.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani wakati mwingine kwa sababu hufanya niwe na urahisi wa kupanga muda wangu na kufanya kazi kwa utulivu. Inaweza kupunguza msongamano na kilele zinazo patika na kazini. Uweza kuunganisha familia na kazi bila kupoteza ufanisi. Ina nipa nafasi ya kutumia vifaa vyangu vyote vya kazi kwa urahisi.

Leo kuna jua kali na ni anga halina mawingu kabisa. Nina hisi joto sana kwa hiyo nimefungua madirisha yote ili kupata upepo. Kwa sababu ya joto hii nimevaa tishiti nyepesi na bukta. Napenda sana hali hii ya hewa kwa sababu inanifanya nichangamke. Katika hali hii ningependa kuenda kuongelea au kunywa kinywaji baridi.

Mara nyingi napenda kutumia programu ambazo hufanya kazi kua rahisi na yenye tija. Kwa mfano programu za mawasiliano kama vile WhatsApp, Zoom au Teams. Programu za maandiko na nyaraka kama vile Word.exe na Google Documents. Pogramu za kuhifadhi na kuishirikisha faili kama vile google drive ama one drive. Programu za burudani na kujifunza kama vile YouTube LinkedIn. Programu za kupanga muda kama vile kalenda za Google au Microsoft Outlook.

Ndiyo nimewahi kufuga ndege nyumbani, hasa kuku na bata. Faida ni kwamba hutoa chakula cha nyumbani kama mayai na nyama. Imekuwa ikinifundisha uwajibikaji na subira kwani ndege wanahitaji chakula, maji na usafi kila siku. Ni burudani pia kuangalia ndege wakicheza au wanaposhirikiana na kuna nifanya nijisikie furaha.

Ili kujitunza mimi huchukua hatua kadhaa zinazohakikisha mwili, akili na hisia zangu katika ziko katika hali nzuri. Baadhi ya hizi mikakati ni lishe bora, mazoezi ya mwili, kupumzika na usingizi wa kutosha, kuondoa msongo wa mawazo, kudumisha mahusiano mazuri.

Ndio, mimi ni mbunifu. Kwa mfano, mimi hufikiria mawazo mapya na kutatua changamoto kwa njia tofauti. Mimi huunganisha vitu vilivyo tofauti ilikupata suluhisho bora. Huandika, hupanga na kubuni mambo yanayorahisisha kazi na maisha.

Wakati nataka kustarehe, mimi hupenda kufanya mambo yanayonipa amani, furaha na kupumzika, kwa mfano, kusoma kitabu au makala ya kuvutia, kusikiliza muziki au kuangalia filamu, kutembea nje au au katika bustani, kucheza michezo au ngoma kidogo, kuungana na familia au marafiki.

Napendelea zaidi shati, shati nyepesi rasmi ndio kidogo naweza kuvaa katika mazingira tofauti, kazini mkutano au hata burudani. Hutuo urahisi wa mzunguko na starehe, hasa nikiwa na suti ama jeans.

Napendelea zaidi GPS kwa sababu ina rahisisha kupata njia sahihi haraka bila kuchukua muda mwingi kutafuta barabara. Hutoa taarifa za wakati halisi kuhusu trafiki, umbali na mbadala za njia. Hufanya kusafiri kuwa salama zaidi, hasa kwenye maeneo nisiyoyajua.

Napenda zaidi kupaka rangi kwa sababu hunifurahisha na kuniruhusu kuonyesha ubunifu wangu kwa urahisi. Ni njia nzuri ya kupumzika akili na kuondoa msongo wa mawazo. Kupaka rangi pia hunifundisha subira umakini na mpangilio.

Kwa mara nyingi mimi hutoa sadaka hasa napokua katika kanisani ama shughuli za ibada. Lakini pia kwa kiasi kikubwa mimi hutoa michango, panapo hitajika msaada wowote. Hii ni njia ya kuonyesha umoja katika familia na pia kushirikiana katika kujenga nchi kwa pamoja.

Ndiyo, napenda sana kucheza michezo ya ubao. Hunifurahisha na kuchochea, kufikiria kwa njia ya ubunifu. Ni njia nzuri ya kushirikiana na wenzangu, familia na marafiki. Hunifundisha uvumilivu mikakati na maamuzi ya haraka. Pia ni burudani nzuri pale ninapotaka kupumzika akili na kujiburudisha.

Nashambulia mabadiliko kazini, kwa mpangilio, uchunguzi na ushirikiano, kwa mfano kuelewa mabadiliko kwa kina, kuchambua athari, kujenga mpango wa utekelezaji, kushirikisha timu, kufuatilia na kurekebisha pale inapotajika ili mabadiliko yafanikiwe.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa kwa sababu ya kikazi inanifaya niishi pali ambapo siku zaliwa. Lakini napopata fursa kama vile wikendi ama wakatu walikizo mi uweza kusafiri nilipozaliwa kweza kuungana familia na marafiki wangu.